Ndiyo mimi napenda kupika sana, sana sana mimi napenda kupika chakula ya kikwetu ya kienyeji. Yenye inatayarishwa na mboga ain mbali mbali kama vile terere ama managu. Hiyo chakula naipika vizuri sana, naikoroga alafu naipondaponda kabisa. Ndiyo naishikanisha inakua kitu moja. Hiyo chakula inakuanga tamu sana.

Ndiyo, mimi kwangu nimewahi kuona bahari. Mimi nimewahi kuona bahari ya pwani lililokuwa kubwa sana nchini kwetu Kenya. Hili bahari ilinapendeza sana. Watu wengi wanaenda kutembea huko. Ili waweze kuiona na kuona vile watu wanaendelea kuishi huko. Hata meli nyingi ziko huko kwa bahari. Watu wanafurahia wanawana penda kutembea pwani ili waone bahari letu la.